Hekima niliyojifunza maishani mwangu ni kwamba kila mtu anaeza endelea ki maisha bila wewe. Kila mtu anaeza ishi bila wewe. Si lazima uwe maisha ni mwa mtu ndipo aweze kuishi. Kwa hivyo unaposaidia mtu usifikirie wewe ndiyo Mungu wake usifikirie wewe ndiyo unaeza msaidia peke yake msaidie pale unapojiwezea kumsaidia na kama hawezi usijisukume zaidi ujiumize ndipo umsaidie. Si lazima wewe umsaidie. Anaeza saidika mahali kwengine. Si lazima wewe umsaidie ndipo akuwe amesaidika.

Mara nyingi najipata ni natumia simu maisha ni mwangu Sasa hivyo inamaanisha natumia programu za simu Haswa natumia application ya WhatsApp kwa mawasiliano na kutuma ujumbe ote nao itaji kutuma na pia kupiga simu natumia WhatsApp Alafu pia ni natumia i programu ya X ama Twitter kupata ujumbe kujua ninini kinachondelea na pia kupata taarifa zinazoendelea nchini Kwa sababu siongali TV na tumia X.

Kazini mwangu, a mimi pekee ndipo nin ninae kuwa na ustadi wa kuendesha pikipiki. Hakuna mfanyikazi mwenzangu, mwingine yeyote yule, anaeza endesha pikipiki. Kwa hivyo, kukiwa na tukio lolote, wanaitaji kitu kusafirishwa, wananingojia mimi niwasili, ndipo nieze kusafirisha. Sasa ninaeza sema nina ustadi wa kuendesha pikipiki kazini ya kazini mwangu.

Mfanya biashara bora ninae mjua ni anaitwa Chris Kirubi na namutambua kwa sababu huyo mfanyi biashara alieza kujenga maduka mingi zaidi katika nchi yangu na alijenga maduka kubwa zaidi pia. Yee ndiye anae julikana kujenga maduka kubwa kuliko mwana biashara mwingine ya yote na pia ni mwana biashara anlieza kuwajiri watu wengi sana katika inji moja na kuwapea kazi namjua kama yeye nd mwana biashara bora zaidi kwa sababu hakuna mwana biashara mwingine ashai mkaribia hata kamwe.

Ndivyo ni nafanya kazi ya ushirikiano na watu wengine wenzangu Hata kazini mwangu ni napenda kufanya kazi ya ushirikiano Hii ni kwa sababu ukifanya kazi ya ushirikiano mara mingi unajipata Unafikia lengo unalolihitaji mara mingi unafikia lengo kwa muda mfupi Kwa sababu mnasaidiana si kima wazo pekee lakini pia kikazi na pia unaweza pata ukifanya kosa na unafanya kazi la ushirikiano mwenzako aneweza ona hilo kosa kama kama ungekuwa unafanya hiyo kazi peke yako Unafanya kosa sirahisi sirahisi ujue umefanya kosa Unaweze endelea tu na kazi Ilihali umefanya kosa pale nyuma na hutajua na utaishia kurundia hiyo kazi badaye na itakuumiza muda ama utapeleka kazi iliyo kuwa siyo sahihi Sasa ninafanya kazi ya ushirikiano na ninaipenda pia.

Shughuli yangu ya kupendezwa hasa ni shughuli ya kufanya usafi Ninapojipata sina kazi ingine ya kufanya Kitu cha kwanza ninafanya ni kuanza kufanya usafi kwa nyumba yangu na pia kuosha nguo zangu na pia ninaosha mazingira yangu kama ni kufagia ama kuosha Ninapenda tu usafi Kila ninapopata nafasi na sina kitu cha kufanya Naanza na hiyo hiyo ndo shughuli yangu ya kupendezwa.

Majira ninayoyapenda zaidi ni majira ya kiangazi na ninayapenda kwa sababu maramingi majira ya kiangazi ya maanisha ni muda wakuvuna ni muda wakuvuna vyakula mingi na maramingi ninapendelea hivyo kwa sababu mimi ni mtu ninapenda kuvuna vyakula nilivyovipanda hasua mahindi na inapofika kila kiangazi inapofika Ninaenda kuvuna na ninapendele sana kuvuna kwa sababu ni wakati umekaribia sasa kupata kile ulicho toa jasho ukipanda.

Ndivyo, nina tumia mfumo wa usalama wa vidole Haswa kwa kutumia kwa simu yangu Inafunguliwa na usalama wa vidole, mfumo wa usalama wa vidole Naipenda kwa sababu hawitaji ku kuandika kila siku, kila siku, kila saa unapuifungua Hawitaji kuandika kodi ndipo ufungue hiyo simu Unagusa tu hapo mahali pa kugusa na yenyewe inakutambua niwewe na inafunguka na uneza fungua simo kwa urahisi, kwa haraka, maramingi bila kuhitaji kuandika kodi Unaigusa tu na mfumo salama wafanya kazi kwa kufungua Mfumo salama wa vidole inakufungulia.

Mandhari nishai ona mzuri ni mandhari ya eneo la mulima Kenya na nilifurahi sana kwa sababu ni mulima ndivyo lakini bado kuna miti, miti iko kwa wingi na pia unweza ona mimea ya watu na unaposimama pale juu unaona miti ikiwa chini na yote ni kijani kibichi. Kila mahali ni kijani kibichi na ilinifuraisha sana Kwa sababu ukiangalia juu unaona kama mawingu ya metanda juu ya miti na yanakaa tu vizuri Nilipendezwa sana.

Sera ninayoiona ya muhimu sana kwa kampuni ni sera ya likizo. Hii ni kwa sababu inasaidia kila mfanyikazi aweze kupumzika. Kila mwaka anapata likizo lake, anapumuzika, anaenda anafanya mambo yake, shuguli zake. Na pia anapata muda wa kupumzika akili mbali na kazi. Inafanya wengine wakienda likizo wanaenda wana shugulikia familia zao ndipo wakirudi kazini Wanarudi wakiwa na nguvu ya kufanya kazi Kwa sababu wamefanya shuguli zao Wametoshelezwa akili sasa yaweza tulia wafanya kazi vizuri hiyo ndiyo sera na furahi sana Naona ni ya muhimu kazini.

Muda wangu kazini naushugulikia kwa kuhakikisha nikiwa kazini, sifanyi kitu chochote, kisicho kuwa cha maana, kama kuongea na marafiki kwa simu, ama kuangalia programu zangu, ama kuangalia programu zangu kwa simu, situmi simu nikiwa kazini, najaribu kufanya kazi nikiwa kazini. Ndipo nisipoteze muda wangu kwa kufanya vitu visivyo husu kazi Ninapotumia kitu kama simu nikiwa kazini na hakikisha natumia kunisaidia kufanya kazi wala sio kufanya vitu zingine kama kuongea na marafiki ama familia Sasa nikiwa kazini nahakikisha muda wangu wa kazi wabaki kufanya kazi ndipo nifanye kazi vizuri inanisaidia kufanya kazi na kumaliza kazi wakati unapostahili.

Nahisi kuwa wasilisho ni kitu kinacho saidia mtu kutoa maono yake. Na pia inasaidia inapea mtu nafasi ya kueleza anavyo anavyo enelea kitu na pia anavyo hisi kuhusu jambo linalo tendeka. Sasa mtu anapo pewa uwezo wakufanya wasilisho. Anapewa nafasi ya kujieleza yeye mwenyewe anavyo fikiria kimawazo, anavyo hisi, kimoyo na pia anachofikiria, anachotaka kifanywe ili kitu kiwe bora. Sasa ni kitu mzuri kupea mtu kwa kupewa wasilisho.

Kila ni napokuwa na mradi mpya kazini, kitu cha kwanza kabisa ni nachofanya ni kuvunja-vunja ndipo uwe kwa vikao vindogo-vindogo Ndivyo nikianza huo mradi, nijue ni nini naeza fanya cha kwanza, halafu nifuatilie nini Ndivyo ni kieza kukupata lengo la huo mradi ni kama nimeuvunja Nikieza kulenga kitu ndogo ndogo, nikikiweza itamaanisha ninaeza shikilia lilo lengo kubwa kima wazo na niweze lipata Sasa ninaanza kwanza kwa kuvunja huo mradi kwa miradi midogo midogo yenye ninaeza angalia na nishugulikie kwa siku moja moja.

Sipendelei mwanga mkali kamwe wala napendelea mwanga wa kati kwa sababu muanga wakati unatosheleza kusaidia mimea kumea lakini mwanga mkali nao ukiwa unafanya unachoma ngozi ya mtu na ni raisi sana mtu kupata kansa ya ngozi na pia mwanga mkali huaribu vitu zingine inaweza kausha mimea na hiaribu vitu zingine vile kama kuchomelea nguo inaeza choma nguo za watu na ziparare haraka sana. Sasa sipendelei mwanga mkali kama napendelea mwanga wa wakati.

Chumba ninachokipenda sana sana nyumbani kwangu ni ni chumba cha wageni. Na hii ni kwa sababu hicho chumba cha wageni nimekitengeneza vizuri mno. Kwanza kabisa, kina mwangaza mzuri, ukuta ni wa rangi nyeupe. Na pia kina madirisha makubwa, kwa hivyo mwangaza waingia ndani kutoka pande zote. Na kinakaa vizuri hicho chumba kutoka nje pia na ndani.

Kipa umbele kazini mawasiliano, haswa ni lile jambo lililo la dharura. Kwa mfano, likitokea jambo la dharura lafaa li shugulikiwe kwanza kabla lile jambo lingine lolote kushugulikiwa. Kwa mfano kutoke na shambulizi katika hospitali yoyote ile Lazima hilo li shugulikiwe kwanza Kabla kitu kingine kile kisilo kuwa cha dharura kama mtihani wa shule kwanza kabla utangazwa Sasa ni jambola dharura lafaa kushughulikiwa kwanza kabla ilingine lile.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni nae mtambua sana anajulikana kwa jina Lebron James na mtambua sana kwa sababu ni mchezaji anajua sana kucheza huu mchezo wa wa kikapu aneza funga kutoka mbali sana, haitaji kusongea kikapu ndipo aeze kufunga na pia si mchoyo wampira anaeza saidia wenzake wale wenye anacheza nao kufunga na pia ni mtu anayeshima anapo gonga wale wa wacheza jiwengine, awaangushe ama aumize wale wanasimama kando ya uwanja kwa bahati mbaya Maramingi ya naomba msamaha na anarudi tena baada ya mchezo kuomba msamaha Sasa ni mtu anayeshima zake Si kama wachezaji wengine wanaeza mgonga tena wamuambie ni makosa yake mwenyewe adi mkaribia ni mtu anayeshima na hingiyo hivyo na mpenda kwa sababu ya ishima zake ni mchezaji wa uko wa amerikani wa mpira wa kikapu.

Ninaeza jishiriki na timu ya Eagles, Men's as Eagles, na ni kwa sababu hii timu wanajua sana kujitia bidii na, kujikaza, wanacheza kijikundi, wachezi mmoja, kila mtu anasaidiana ili waweze kufikia lile lengo la timu moja mzima kwa jumla. Na wanapenda sana kujituma wanapenda hata kama ni kupoteza wanapoteza wanapenda kujitia bidii hadi washinde. Wanajua sana kujitia bidii. Hata kama kila kitu inaonekana ni kama watashinda, Hata kama ni dakika za mwisho zile wanajaribu sana waeze kushinda. Naona hiyo bidii yao ndio inafanya nawapenda sana.

Muda wa mwisho kwa kwa maramingi unajulikana kama deadline na ushugulikia mara mingi kwa kuhakikisha kwamba sipatani na ile siku ya mwisho ndipo nianze kuharakisha kufanya kitu Ninajaribu mara mingi nijipee kama si wiki moja najipea kama siku tatu hivi niwe nimemaliza kazi yangu kabla huo muda wa muisho ndipo nieze kuwa na muda wa kutosha wa kuhakikisha kazi yangu iko sawa niweze kurudilia pia kuangalia kama kuna makosa ndipo nieze kupeana kazi yangu angalau siku moja kabla ya muda wa mwisho Kwa sababu kuwafanya kazi muda wa mwisho ni kitu ingine inaweza fanya ufanye kazi kwa makosa mingi na pia itaharibu kazi yako.